Ningependa kutembelea Tokyo Japan, mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, utamaduni wa kale, chakula tamu sana, na nidhamu ya kipekee ya watu wake, ni kama dunia mbili katika mji mmoja. Maana, Tokyo ni mzuri sana, na ningependa kuitembelea.

Mazingira mazuri ya kazi utokana na mambo kadhaa muhimu yanayomfanya mtu ajisikie uhuru kuthaminiwa na kuchangia kwa ufanisi haya ndiyo mambo makuu nambari moja mawasiliano mazuri kila mtu asikilizwe maoni yaheshimiwe na ta na tarifa ziwe wazi. Pili, heshima na usawa, kutendana kwa utu bila ubaguzi au dharau. Tatu uongozi bora viongozi wanaoelekeza zusikiliza na kuhamazisha badala ya kuogopesha nne, ushirikiano na timu, kusaidiana, kuaminiana na kufanya kazi kama timu moja. Tano, usalama na ustawi. Mazingira salama kimwili na kisaikolojia na.

Kwa mtu anayeanza kazi, huu ndio ushauri wa msingi lakini wenye nguvu. Kwanza, jifunze kwa bidii. Pili, kuwa na nidhamu na muda. Tatu, kuwa mnyenyekevu. Nne, jenga mahusiano mazuri. Tano, kubali makosa kama funzo. Sita, onyesha bidii na uaminifu. Saba, jitunze. Nane, kuwa na malengo. Kwa kifupi, anza kwa kujifunza, endelea kwa bidii na ukuwe kwa hekima.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea ingawa siwezi kushiriki kimwili nimewahi kusaidia kwa njia ya ushauri mafunzo na kutoa msaada wa kiakili kwa watu na miradi ya kijamii kila kazi ya kujitolea inaleta furaha na mafanikio kwani unasaidia wengine bila matarajio ya malipo Muzika.

Kila jioni ningefanya mambo haya kabla ya kulala kwanza kupumzika na kutulia akili pili, kutadhmini siku, tatu kupanga kesho nne kujituunza tano kupanga kupunguza skrini hii husaidia kuwa na usingizi mzuri na kuamuka umechajiwa kwa kesho.

Timu inayeipenda ni New England's Patriots. Pili, sababu ni sababu ya kuipenda ni timu yenye historia kubwa ya ushindi, ni dhamu ya wachezaji, na uongozi wa kifahari, wakocha. Timu hii, ina wachezaji wakubwa waliobadilisha mchezo na kuwacha alama, isio futika katika NFL. Mchezo mkubwa wakambumbu Super Bowl dhidi ya Atlanta Falcons ambapo Patriots walishinda baada ya, kurekebisha hii hali ya kushindwa ishirini inaboo.

Sherehe ninayopendezwa nayo zaidi ni krismasi. Si hata unapendezwa na krismasi. Hii ni kwa sababu inachanganya furaha ya familia urafiki na kutoa zawadi pamoja na mandhari ya rangi na taa zinazoifanya kuwa ya kipekee. Pia napenda mziki, chakula kitamu na hisia ya mshikamano wa kipekee inayojitokeza wakati wa sherehe hii.

Napenda viyote viwili, lakini kwanjiya tofauti. Kutazama michezo, unipa msisimko mkubwa, kufuatilia mbinu, ushindani, na ile hali ya nani atashinda hadi dakika ya mwisho. Kucheza michezo, unipa furaa ya kushiriki moja kwa moja, kuchangamuka, na kujisikia huru kimwili na kiyakili. Kwa kifupi, kutazama uniburudisha, kucheza unipa nguvu.

Aina ya mnyama ninayependa kumfuga ni ng'ombe. Pili mwonekano wake anangozi ya rangi mchanganyiko wa kahawia na nyeupe. Macho makubwa na yenye upole na pembe ndogo zinazo mpa sura ya utulivu. Tatu tabia zake na mwenendo ni mnyenyekevu sana napenda kula majani. Kuzungua katika shamba na mara nyingine hushirikiana na wanyama wenzake. Kitakacho kufurahisha ni mara nyingine uchukua mudamrefu kula au kusimama kimia kimia. Kisha gafla anapiga mbio. Ndogo au kuruka kwa raha. Sababu ya kumpenda mnyama wanyama wa kufuga ni wanyama kufuga hutoa furaha. Utulivu. Nahisie ya kuwa karibu na asili. Pia wanapewa uangalizi. Wanajibu kwa upendo na uufu. Ndiisha uvumilivu. Unyenyekevu na eshima kwa vyombe hai. Ikiwa.

Kuhusu kuunda mahusiano na wafanyikazi wengine njia nizaopendelea ni za heshima ushirikiano na uwelewa kwanza kuwasikiliza kwa makini pili kushirikiana tatu kuheshimiana nne kuwahamasisha na kupongeza tano kuwa mnyenyekevu na mchangamfu kwa kifupi mahusiano mazuri hujengwa na kwa kuaminiana kuheshimiana na kushirikiana.

Napenda kununua vitabu, zaidi kuliko kitu kingine chochote. Hii ni kwa sababu vitabu vinanipa ujuzi, burudani na mtazamo mpya kuhusu dunia. Pia napenda vitu vya ubunifu kama kalamu, daftari na vifaa vya kuchora vinavyonifanya nijisikie kuunda na kueleza mawazo yangu. Pia mara nyingine napenda kununua chakula kitamu au vitu vinavyohusiana na chakula. Kwa sababu ni furaha ya haraka na ya kipekee. Kwa hivyo.

Napenda kujaribu vyakula vipia na venye na vyatamaduni tofauti. Asa kwanza vyakula vya kienyeji, vyakula vyakigeni, vyakula venye viungo vizuri, vyakula vyakiafia. Kwa kifupi napenda chakula chenye latha, hadithi na uzoefu mpia.

Hahaha napenda kucheza ngoma hunapa furaha hunifanya njiachilie na njia nzuri ya kutoa msongo wa mawazo haijalishi ni ngoma ya kisasa ya jadi au hata kucheza tuku wa mziki ninaupenda nyumbani muhimu ni kujisikia huru na kufurahi.